Kwa maoni yangu, napenda kula ugali kuliko wali na sababu zangu ni nyingi ni za msingi. Kwanza kabisa, ugali ni chakula kinachonishibisha sana na kunipa nguvu ya kutosha ya kufanya shughuli zangu za kila siku. Ninapokula ugali nahisi nimeshiba kwa muda mrefu. Tofauti na vyakula vingine ambavyo hunifanya nihisi njaa haraka. Hii hunisaidia kuendelea na kazi zangu bila kuchoka au kuhisi udhaifu wa mwili. Sababu nyingine inayonifanya nipende ugali ni kwamba ni chakula kinachoendana vizuri na vyakula vingi. Ugali unaezakuliwa pamoja na mboga za majani kama sukumawiki, spinach au kunde na pia unaenda vizuri na vyakula vya protini kama nyama, samaki, maharagwe na hata maziwa lala mchanganyiko huu hufanya chakula kiwe na lishe bora na kumsaidia mtu kuwa na afya njema Zaidi ya hayo, ugali ni chakula cha asili ambacho nimekizoea tangu nikiwa mdogo. Nilikulia katika familia ambayo ugali ulikuwa chakula kikuu. Na hivyo nimeuzoea ladha yake pamoja na namna unavyoandaliwa. Kila ninapokula ugali nahisi kama ninarudi kwenye maisha ya nyumbani na hunikumbusha malezi na maadili niliyofundishwa hivyo basi, ugali si chakula tu kwangu bali pia ni sehemu, utamaduni na historia yangu. Pia, ugali hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya kwa sababu unatengenezwa kutokana na nafaka kama mahindi na hunipa nishati inayohitajika na mwili. Hii ni muhimu hasa kwa mtu anayefanya kazi nyingi au shughuli zinazohitaji nguvu. Ugali hunisaidia kuhimili kazi ngumu na kunifanya niwe na uwezo wa kuendelea na majukumu yangu bila shida. Ingawa wali nao ni chakula kizuri na hupendwa na watu wengi. Mimi binafsi naona ugali kuwa bora zaidi kwangu. Wali ni chakula chepesi na wakati mwingine hunifanya nijisikie njaa mapema. Ndiyo maana hata kama nitaula wali mara chache bado nitachagua ugali kama chakula changu kikuu. Ugali hunipa kuridhika zaidi na hunifanya nijisikie nimekamilisha mlo wangu vizuri. Kwa ujumla napenda kula ugali kuliko wali kwa sababu hunishibisha hunipa nguvu na una ladha nzuri ukiwa na vyakula mbali mbali. Na pia umuhimu mkubwa wa ugali katika maisha na utamaduni wangu. Kwa sababu hizi zote ugali ndio chakula ninachokipenda zaidi na nitaendelea kukipenda katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kujitunza nafanya mambo mbalimbali yanayosaidia kulinda afya yangu ya mwili akili na maisha yangu kwa ujumla Kwanza kabisa ninajitunza kwa kuzingatia usafi wa mwili wangu Kuoga kila siku kunawa mikono mara kwa mara na kuhakikisha ninavaa nguo usafi usafi hunisaidia kujisikia vizuri, kujiamini na pia kuzuia magonjwa Pili, ninajitunza kwa kula chakula bora nachenye lishe mzuri hUhakikisha chakula kina chojumuisha vyakula vyakujenga mwili kuupa nguvu na kulinda kama vile mboga na majani, matunda, protini na vyakula vya wanga Pia huepuka vyakula visivyo na faida kwa afya mara kwa mara kula vizuri hunisaidia kuwa na nguvu, afya njema na kuzuia magonjwa vile vile ninajitunza kwa kupumzika vyakutosha kuhakikisha napata usingizi wa kutosha kila siku ili mwili na akili yangu ipumzike usingizi hunisaidia kuwa makini kuwa na kumbukumbu nzuri na kufanya shughuli zangu kwa ufanisi bila kupumzika vizuri mtu anaweza kuchoka haraka au kuadhirika kiafya Pia ninajitunza kwa kufanya mazoezi ya mwili au kushiriki katika shughuli zinazofanya mwili uwe hai hUwa natembea na fanya kazi za nyumbani au kushiriki michezo pale ina powezekana mazoezi hunisaidia kuimarisha mwili kuzuia magonjwa na kunifanya nijisike mwenye mguvu na furaha Kwa upande wa afya na afya ya akili, ninajitunza kwa kuepuka mawazo mabaya na kujitahidi kuwa na mtazamo chanya katika maisha Nikikumbana na changamoto hujaribu kuzungumza na watu ninaowaamini au kutafuta suluhisho badala ya kukata tamaa Pia hutenga muda wa kupumzika, kusikiliza muziki, au kufanya mambo ninayoyapenda ili kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, ninajitunza kwa kulinda tabia hatarishi. Kuepuka matumizi ya dawa za kulevya, pombe kupita kiasi na mienendo mingine, inaeweza kuharibu afya au maisha yangu. Naheshimu mwili wangu na maisha yangu kwa kufanya maamuzi sahihi. Kwa ujumla, kujitunza ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Kupitia usafi lishe bora mapumziko mazoezi, afya ya akili na tabia njema. Inahakikisha ninaishi maisha yenye afya furaha na mafanikio. Hivyo basi ninajitunza na kwa kufanya maamuzi mazuri kila siku kwa ajili ya maisha yangu ya sasa na ya baadaye.

Ndio napenda kupanda mlima kwa sababu nishuguli inayosaidia sana katika kuimarisha afya ya mwili na akili. Kupanda mlima, hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili na hunifanya nipumue hewa safi ambayo ni muhimu kwa afya. Ninapopanda mlima, mwili wangu ufanya kazi kwa bidii. Jambo linalosaidia kuimarisha misuli na kuongeza uwezo wa mwili. Sababu nyingine inayonifanya nipende kupanda mlima ni kwamba hunipa nafasi ya kuwa karibu na mazingira ya asili kuwa karibu na mazingira ya asili Ninapokuwa mlimani ninafurahia kuona miti, nyasi, mawe na manthari mazuri ya asili manthari haya hunifanya nijiskie mtulivu na mwenye furaha na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kupanda mlima hunipa muda wa kufikiri, kujitafakari na kujisahau kwa muda matatizo ya maisha Pia kupanda mlima hunifundisha uvumilivu na nidhamu Si rahisi kupanda mlima sababu kuna hitaji juhudi, subira na nguvu Ninapokutana na changamoto njiani, hujifunza kutokata tamaa na kuendelea mpaka nifike kileleni Hii hunisaidia hata katika maisha yangu ya kila siku kwasababu hunifundisha kuwa changamoto zinaweza kushindwa kwa bidii na juhudi Zaidi ya hayo kupanda mlima hunisaidia kukuza kujiamini Ninapofanikiwa kufika kileleni hujiona kama mtu mwenye uwezo wa kushinda vikwazo Mafanikio haya hunipa motisha ya kufanya mambo mengine kwa ujasiri zaidi hisia za kufanikiwa hunifanya nijisikie mwenye dhamani na mwenye ari ya kuendelea kujiboresha. Ingawa kupanda mlima kunaweza kuchosha wakati mwingine. Mimi huliona kama jambo la kufurahisha na lenye faida nyingi. Hata uchovu ninaoupata hunifanya nijisike nimefanya jambo la maana. Kupanda mlima hunifanya nijifunze kudhamini juhudi mazingira na afya yangu. Kwa ujumla, napenda kupanda mlima kwasababu hunisaidia kuwa na afya njema. Hunipa amani ya moyo, hunifundisha umilivu na kunifanya njiskie mwenye furaha na mafanikio. Ni shuguli ninayoipenda na nitaendelea kuifanya kadri, nitakavyoweza kwa sababu ina mchango mkubwa katika maisha yangu.

Kwa maoni yangu, napenda kuvaa t-shati kuliko shati. Na nina sababu mbalimbali zinazonifanya nipende aina hii ya mavazi. Kwanza kabisa, t-shati ni vazi linalonifanya nijisikie huru na mwenye starehe ni rahisi kuvaa na halihitaji maandalizi mengi Jambo linalonifanya nijisikie vizuri katika shughuli zangu za kila siku. Sababu nyingine inayonifanya nipende t-shati ni kwamba Linafaa kwa mazingira na shughuli nyingi tofauti. Naweza kulivaa nikiwa nyumbani, nikitoka na marafiki au hata nikiwa nafanya shughuli ndogo ndogo. Tishati linaendana vizuri na suruali za aina mbalimbali kama jeans au kaptura. Hivo hunifanya uhuru wa kuchanganya mavazi kwa urahisi Pia tishati ni vazi linalopitisha hewa vizuri hasa wakati wa joto Hii hunisaidia kujisikia mtulivu na kuzuia usumbufu unaoweza kusababisha na joto kali. Kwa sababu hii tishati hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye amani katika mwili wangu. Hata hivyo ninatambua kuwa shati pia ni vazi, zuri na lenye heshima. Shati mara nyingi huvaliwa katika mazingira rasmi kama kazini, shuleni au katika matokeo muhimu Ingawa napenda tishati zaidi, shati hulipa mtu mwonekano wa nadhifu na wa heshima. Kwa hivyo ninapokuwa katika mazingira yanayohitaji mwonekano rasmi, huwa nachagua kuvaa shati. Kwa jumla napenda shati kuliko Napenda tishati kuliko shati kwa sababu hunipa starehe, uhuru na urahisi katika maisha ya kila siku. Hata hivyo ninaheshimu na kuthamani nafasi ya shati katika mavazi rasmi. Kwa sababu hizi zote tishati ndilo vazi ninalolipendelea zaidi. Kulingana na mazingira na mahitaji yangu.

Mazingira ni jambo muhimu sana katika maisha yangu Kwa sababu mazingira ndiyo msingi wa uhai wa binadamu wanyama na mimea Mimi binafsi huchukua hatua mbalimbalili kwa ili kuhakikisha mazingira yanabaki salama safi na endelevu Kwa kizazi cha sasa na kijacho Kwanza kabisa, hulinda mazingira kwa kudumisha usafi uhakikisha situpi taka ovyo bali hutupa katika sehemu maluum zilizotengwa ninapotumia vitu kama karatasi plastiki au chupa hujaribu kuvitumia tena pale inapowezekana au kuvitupa kwa njia sahihi. Usafi wa mazingira hunisaidia kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii Pili, hulinda mazingira kwa kupanda miti na kutunza mimea miti ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu husaidia kusafisha hewa kuzuia mmomonyoko wa udongo na kutoa makazi kwa vyumbe hai Ninapopata nafasi ushiriki katika shuguli za upandaji miti na pia hutunza miti iliyopo kwa kuepuka kuikata ovyo kupanda mti mmoja ni kuchangia kwa maisha ya baadaye vile vile hulinda mazingira kwa kutumia rasilimali kwa uangalifu huwa makini katika matumizi ya maji kwa kuepuka kuyapoteza bila sababu kama vile kufunga bomba vizuri baada ya kutumia Pia hujaribu kuokoa umeme kwa kuzima taa na vifaa vya umeme nisivyovitumia matumizi sahihi ya rasilimali husaidia kulinda mazingira na kupunguza uharibifu wa asili Pia hulinda mazingira kwa kuepuka uchafuzi wa hewa arthi na maji Uepuka kuchoma taka ovyo kwa sababu moshi unaotokana na uchomaji huathiri afya ya binadamu na vimbe wengine inapokuwa karibu na vyanzo vya maji kama mito au visima uhakikisha situpi taka au kemikali zinazoweza kuchafua maji. Maji safi ni muhimu sana kwa maisha.Kwa upande mwingine, hulinda mazingira kwa kutoa elimu na kuhamasisha wengine.Ninapopata fursa uwaeleza watu wanao nizunguka umuhimu wa kulinda mazingira na madhara ya kuyaaribu elimu ni silaha muhimu katika kulinda mazingira Kwa sababu watu wakielewa huwa tayari kubadilika na kuchukua hatua sahihi Zaidi ya hayo hulinda mazingira kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazuhusu uhifadhi wa mazingira Ninaheshimu maeneo yaliyohifadhiwa kama misitu na hifadhi za wanyama Naepuka kufanya vitendo vinavyoweza kuharibu mazingira sheria hizi zipo kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima na vizazi vijavyo kwa ujumla mazingira ni jukumu la kila mtu na mimi huchukua wajibu huo kwa umakini. Kupitia usafi, upandaji miti, matumizi sahihi ya raslimali, kuepuka uchafuzi, kutoa elimu na kuheshimu sheria Ninachangia katika kulinda mazingira yetu Ninaamini kuwa tukishirikiana sote tunaweza kulinda mazingira na kwa kuhakikisha dunia inabaki mahali salama pazuri pa kuishi.

Ndiyo, nimewahi kupokea zawadi nzuri sana na ambayo ilinifanya nijisikie furaha isiyo ya kifani Zawadi hiyo ilikuwa saa, na ilinivuba kumbukumbu nzuri sana Nilipopokea saa hiyo, niliisi kushangaa na shukrani kwa mtu aliyenitumia Kwa sababu haikuwa zawadi tu bali pia ishara ya upendo, heshima na kufikiriwa sababu nyingine ilionifanya niwe na furaha Kwa ni kwamba zawadi hiyo ilikuwa na maana ya kipekee kwangu Si mara zote unapata zawadi inayokuletea hisia hizi za kweli na furaha ya kuthaminiwa na hili lilinifanya niwe na heshima kwa mtu aliyenitumia nilifurahi jinsi zawadi hiyo ilivyokuwa imechagulio kwa uangalifu na kuonyeshwa kwamba mtu huyo alijua kwamba Ninaipenda au ninaitaji Pia zawadi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kutoa na kupokea moyo kwa moyo wa thati nilijifunza kwamba si ukubwa au bei ya zawadi ndio muhimu bali nia na upendo ulioko nyuma yake hii ilinifundisha kuthamani zawadi ndogo ndogo ambazo zina ratiba, furaha na mshikamano katika watu kwa mfano zawadi ndogo kama kadi ya pongezi au kitu kilichotengenezwa kwa mikono inaweza kuwa thamani zaidi kuliko zawadi gali ikiwa imepewa kwa moyo wa thati zaidi ya hayo zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kuenziwa nilihisi mtu huyo ali jali hisia zangu na alitambua juhudi zangu au mafanikio yangu Hali hiyo ilinifundisha thamani ya uhusiano wa kirafiki kifamilia au hata wa shule na jinsi zawadi inaweza kuimarisha urafiki na msh mshikamano kati ya watu Pia zawadi hiyo ilinifundisha kushukuru nilijifunza kutambua kuwa zawadi yoyote inayotolewa kwa upendo ni jambo la kushukuru bali bila kujali ukubwa wake shukurani ni sehemu muhimu ya maisha kwani hunifanya mtu kujisikia mwenye furaha na kuridhika nilijifunza pia kutoa zawadi kwa wengine na kuonesha upendo na heshima kwa sababu furaha ya zawadi sio tu kupokea bali pia kutoa zaidi ya hisia na za furaha zawadi hiyo iliniburudisha na kunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri kila ninapoiangalia au kuifikiria Zawadi ni kitu ambacho ni kitabaki kumbukumu kwa muda mrefu asa ikiwa kinahusiana wa kihisia Kwa hivyo zawadi nzuri sio tu cha kimwili bali pia kumbukumu na hisia ambazo hufanya maisha kuwa mazuri zaidi Kwa ujumla zawadi nzuri niliowai kupokea ilinifanya nijisikie furaha shukrani kuthaminiwa na upendo ilinifundisha thamani ya zawadi ndogo na kubwa, umuhimu wa kutoa na kupokea kwa moyo wa thati na jinsi zawadi zinavyoweza kuimarisha uhusiana wa kijamii na kifamilia Ndiyo maana zawadi hiyo inabaki kumbukumbu nzuri kwangu na kila ninapokumbuka uzoefu huo, unifanya nijisikie, furaha na mshikamano wa kweli.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekua wadhamani kubwa sana katika maisha angu. Kufanya kazi ya kujitolea kulinipa nafasi ya kuwasadia watu wengine bila kutarajia malipo yoyote. Jambo ambalo lilinifundisha umuhimu wa upendo, huruma na mshikamano katika jamii. Mara ya kwanza nilipoanza kufanya kazi ya kujitolea. Nilifanya hivyo kwa lengo la kusadia jamii na kujifunza mambo mapya. Nlishiriki katika shughuli mbalimbali kama kusaidia usafi wa mazingira kuwasaidia wazee au kushiriki katika shughuli za kijamii zilizolenga kuboresha maisha ya watu. Kupitia kazi hizi nilijifunza kuwa hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Kupitia kazi hii ya kujitolea nilijifunza pia umuhimu wa kushirikiana na wengine. Tulifanya kazi kama timu, tukigawana majukumu na kusaidiana ili kufika malengo yetu. Hii ilinifundisha nidhamu, uvumilivu na heshima kwa watu wengine. Pia ilinisaidia kujenga uhusiano mzuri na watu kutoka mazingira na tamaduni tofauti. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitoa ilinisadia kukuza uwezo wangu binafsi. Nlijifunza kuwasiliana vizuri na watu kuwa na subira. Nlijifunza kuwa kiongozi au mshiriki mzuri. Na jinsi ya kuchukua jukumu kwa ajili ya manufaa ya wote Uzoefu huu ulinijenga kia akili na kimaandili kazi za kujitolea ili nifundisha pia kudhamani kile nilichonacho Nilipokutana na watu wenye mahitaji mbalimbali nilitambua hua si k la mtu anafursa sawa maishani ili nifanya nijisikie shukrani zaidi na kuwa tayari kusaidia wengine kadri ninavyoweza Ilini fundisha kuwa maisha yanakuwa bora zaidi tunaposhirikiana na kusaidiana Pia kufanya kazi ya kujitolea kulinipa furaha ya kipekee hisia ya kuona mtu anatabasamu au kushukuru Baada ya kusaidiwa ni jambo linalogusa moyo sana furaha hii haipatikani kwa urahisi katika mambo ya kawaida ya maisha ili ni hamasisha kuendela kufanya matendo mema na kuwa mfano mzuri kwa wengine Kwa ujumla nimewahi kufanya kazi za kujitolea na uzoefu huu umebadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha umenifundisha dhamani ya kusadia bila kutarajia malipo umuhimu wa mshikamano wa kijamii na nguvu ya upendo na huruma Ndiyo maana nitaendela kushiriki katika kazi za kujitolea kadri nitakapo pata nafasi kwa sababu Ninaamini kuwa kwa kufanya hivyo tutajenga jamii bora na yenye umoja zaidi.

Kwa maoni yangu, kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ya kufundisha. Ninayo idhamini kazi hii kwa sababu inamchango mkubwa sana katika kujenga jamii, kukuza maarifa na kuandaa maisha ya baadaya ya mtu. Mwalimu anajukumu la kutoa elimu maadili na mwelekeo sahihi kwa mwanafunzi, jambo ambalo linathiri maisha yao kwa muda mrefu. Sababu kubwa inayo nifanya ni dhamini kazi ya kufundisha ni kwamba elimu ndiyo, msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa jumla. Kupitia ilimu, watu hujifunza kusoma, kuandika, kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi sahihi. Mwalimu anapufundisha vizuri, husadia mwanafunzi kugundua vipaji vyake na kujiamini na hivyo kuchangia katika mendeleo ya taifa. Pia kazi ya kufundisha inafundisha, subira, uvumilivu na huruma. Si kila mwanafunzi hujifunza kwa kasi sawa na mwalimu hulazimika kuelewa tofauti za wanafunzi na kusaidia kulingana na uwezo wao. Hii inanifundisha kuwa, uvumilivu na kuwa na moyo wa kusaidia wengine. Sio tu darasani bali hata katika maisha kila siku. Zaidi ya hayo, kazi ya kufundisha inanipa nafasi ya kuwa mfano mzuri kwa wengine. Mwalimu siyo mtoaji wa maarifa tu bali pia ni kiongozi na mlezi kupitia tabia njema nidhamu na maadili walimu huweza kuadhiri wanafunzi wake kwa njia chanya Hii nanifanya nione kazi ya kufundisha kama wito na siyo kazi tu ya kawaida kazi hii pia inafundisha umuhimu wa kujufunza kila wakati ili mwalimu awebora lazima ajifunze mambo mapya asome vitabu na afuatilie mabadiliko katika elimu na teknolojia Hiihunifanya niwe mtu wa kujifunza maisha yote na kusaidia, kunisaidia kukua kiakili na kitaluma. Vile vile kazi ya kufundisha inanipa furaha na kuoana matokeo na juhudi zangu. Ninapo manafunzi aliyekua, akipata shida, akifanikiwa au ni kisikia amefanikiwa maisha ninajisikia furaha sana. Furaha hiyo hainunuliki kwa pesa bali hutokana na kujua kuwa umemsaidia mtu kubadilisha kubadili maisha yake. Kwa ujumla, kazi ninayoidhamani zaidi ni kazi ya kufundisha kwa sababu inajenga jamii, inakuza elimu, inafundisha maadili na inabadilisha maisha ya watu. Ni kazi ya yenye changamoto lakini pia ni kazi yenye heshima na dhamani kubwa. Ndio maana ni naona kazi ya kufundisha kama moja wapo ya kazi muhimu zaidi katika dunia na kazi ni nayo idhamani kwa dhati.

Kwa maoni yangu majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika napenda majira haya kwa sababu huleta mvua baridi ya wastani na mabadiliko mazuri katika mazingira Wakati wa masika ardhi huwa na rutuba miti huota majani mapia na maua huchanua Jambo linalofanya mazingira yawe mazuri na yenye uhai Kitu kilicho nifanya nipende majira ya masika ni kumbukumbu nilizo zipata nikiwa mdogo nakumbuka wakati wa masika tulikua tukifurahia kuona mvua ikinyesha tukisikia sauti za matone ya mvua juu ya paa na kuona mazingira yakibadilika taratibu Hali hii ilinipa furaha na amani ya moyo na ilinifanya niwe na mapenzi ya pekee ya majira haya katika majira ya masika napenda kufanya shuguli mbalimbali moja yapo ya shuguli nazopenda ni kushiriki katika kilimo na kupanda mazao au kusaidia shambani Masika ni wakati mzuri wa kupanda kwa sababu ardhi huwa na unyevunyevu wa kutosha Pia napenda kutembea nje na kufurahia hewa safi baada ya mvua au kukaa na marafiki tukizungumza nao huku tukifurahia mazingira yalibadilika Pia majira ya masika kunipea hunipa nafasi ya kupumzika na kutafakari hali ya hewa huwa ya baridi kiasi jambo linalo nifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani Wakati mwingine napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki nikiwa ndani ya nyumba huku mvua ikinyesha nje hii hunifanya nijisikie furaha na utulivu wa kipekee hisia zangu kuhusu hali ya hewa wakati wa masika ni za furaha na shukrani Ingawa wakati mingine mvua inaweza kuwa nyingi na kusababisha changamoto kama barabara kuwa mbaya bado naona faida zake kuwa nyingi zaidi Mvua huleta uhai hujaza mito na mabwawa na husaidia maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Upande mwingine ingawa kuna majira mengine kama kiangazi na vuli, bado masika yanabaki kuwa ya pekee kwangu. Kiangazi mara nyingi huleta joto kali na ukame hali ambayo hunifanya nijisikie mchovu vuli nayo ni nzuri lakini haina mvuto ule ninaopata wakati wa masika ndio maana kati ya majira yote Masika ndiyo ninayopenda zaidi Kwa ujumla napenda majira ya masika kwa sababu huleta mvua uzuri wa mazingira kumbukumbu nzuri na hali ya hewa inayotoa utulivu wa moyo majira haya hunipa furaha matumaini na nguvu mpya ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku ndio maana masika ni majira ninayopenda zaidi na tamani sana katika maisha yangu.

Ninaposhugulikia wateja huwa nazingatia sana heshima mawasilano mazuri na kutoa huduma bora. Ninaamini kuwa mteja ni mtu muhimu sana katika biashara au huduma yoyote. Kwa hiyo ninahakikisha ninamhudumia kwa moyo mkunjufu na kwa umakini mkubwa. Kwanza kabisa ninawapokea wateja kwa heshima na kwa tabasamu. Salamu nzuri humfanya mteja ajisikie, kukaribishwa na kudhaminiwa. Ninapomkaribisha mteja vizuri, ujenga mazingira mazuri ya mawasiliano na humsaidia mteja kuwa huru kueleza maitaji yake. Pili, ninawasikiliza wateja kwa kwa makini. Ninapozungumza na mteja humruhusu aeleze tatizo au hitaji lake bila kumkatiza. Kusikiliza na kwa makini hunisidia kuelewa vizuri anachohitaji mteja na hivyo kumpa huduma sahihi. Pia humfanya mteja ajisikie kuheshimiwa na kuaminiwa. Baada ya kuelewa mahitaji ya mteja, ninatoa majibu au suluhisho kwa lugha ilio wazi na yenye heshima. Huepuka kutumia maneno magumu au yenye mkanganyiko na hujitahidi kuelewa kueleza kwa utulivu ili mteja aelewa vizuri. Ikiwa kuna jambo nisilolielewa, huwa nauliza kwa upwade ili kuhakikisha ninatoa huduma bora. Vile vile, ninashughulikia changamoto au malalamiko ya wateja kwa subira na busara. Mteja anapokuwa na malalaimiko humsikiliza kutafuta suluisho linalofaa. Ninaamini kuwa malalamiko ni fursa ya kujifunza na kuboresha huduma. Si sababu ya kugombana na mteja. Pia ninaakikisha ninatimiza ahadi zinazowapa wateja. Ikiwa nimemuahidi mteja huduma fulani kwa au muda maalum, ujitahidi kutimiza kwa wakati. Hii hujenga uaminifu kati yangu na mteja na humfanya mteja awe tayari kurudi tena au kupendekeza huduma zangu kwa wengine. Zaidi ya hayo, ninazingatia nidhamu na mwonekano mzuri ninavyohudumia wateja. Mwonekano mzuri huongeza imani ya mteja na kuonyesha umakini katika kazi. Pia hujitahidi kwa kuwa na tabia njema na lugha nzuri wakati wote ninapokuwa na wateja. Kwa ujumla, ninashugulikia wateja kwa heshima, kusikiliza kwa makini, kutuoa majibu sahihi, kushugulikia malalamiko kwa subira, kutimiza ahadi na kuzingatia maadili ya kazi. Ninaamini kuwa huduma bora kwa wateja huleta kuridhika uaminifu, na mafanikio ya ku kudumu katika kazi au biashara. Ndiyo maana, huhitaji kila siku kuwahudumia wateja kwa njia bora.